Mvuwa inanyesha sana leo sauti yake kwenye dari inanitulia nitatoka nje au nibaki nyumbani nadhani kukaa ndani ni bora mvuwa haita isha haraka nitakunjua tuu hapa Nipike chai ya moto kuna vitabu kadhaa sijasoma sasa ni wakati mzuri watoto wanacheza chumbani wanafurahi na mvua wanasema wanataka kwenda nje waangamize mvua lakini nibaridi sana nitawasomea hadithi badala yake siku za mvua niza kupumzika na familia nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni Watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na naufu, lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa, ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote. Nadhani nusu tu. Nizivute zile sizitumi. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia Programu za michezo Je, zinafaa Labda moja au mbili tu kwa burudani Nizivute zingine Nina programu za kusoma habari kadha ni za aina moja Nitaweka moja tu bora zaidi Programu za benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je. Niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachunja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza, nitajibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa badae. Ninahitaji mfumo bora wakusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina, barua zilizo baki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazihi inachukua muda mwingi sana, nathani sa mbili kila siku kwa barua pepe tu.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

Ninahitaji kupumzika kidogo wiki hii imekua ngumu sana Nitakaa nje kwenye baraza nichukue hewa safi Anga nizuri leo Hakuna mawingu Nitakunjua mikono na miguu mwili unauma kidogo Labda nitanywa chai ya moto, hupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu. Nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba. Upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo nitakwenda uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi nitachukua maji, nisikauke Labda, nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afia ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia mzuri.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

Ni viae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana. Lakini kuna upepo. Nathani nguo zakichwa na nguo nzito kidogo. Yule shati ya blue na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vyakufunga? Kwa kazi na thani viatu vyakufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni mwag kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri ya naniwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima Nadhani mahali hapa ni sawa.